Naishi kwenye apartment ya kisasa, yenye balcony mzuri ya kutazama sky line ya jiji, si nyumba kubwa sana, yenye sebule moja iliyopangwa vizuri, jiko ndogo, chumba cha kulala chenye dirisha kubwa na balkoni ambapo nimeweka mimea na kitipa pumzi kia Napenda muundo wake kwa sababu ni kozi na taa za joto na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asubuhi kuingia wakati wa mchano. Nimezungukwa na miti mingi barabara safi na majirani wazuri ambao hawasumbui sana Nilihamia hapa mwaka wa 2023. Hawapo nilitafuta kwa miezi. Nilipopata hapa ilikuwa kama mwanzo mpya kama kuanzisha maisha mapya yenye uhuru zaidi Napapenda hapa kwa sababu ya balkoni hasa wakati wa machoe ambapo ningeweza naweza kukaa na kahawa na kitabu nikitazama jiji inavyowaka na taa pole pole. Inanipa hisia ya huru na msisimko wa karibu na maisha ya jiji usalama hapa ni wa hali ya juu. Kuna walinzi wa jengo, kamera na majirani wanaotazama usiku ninaweza kulala kwa amani bila wasiwasi na mchana nafurahia mwanga wa hewa safi.

Napenda zaidi ni café ndogo na kozi yenye kahawa nzuri na pastries ambapo ninaweza kukaa kwa masaa ni kisoma kitabu au kufikiria tu harufu ya kahawa iliyotolewa hivi karibuni na mkate mpya inanifanya nihisi raha mkubwa na mahali pazuri pa kuanza siku au kupumzika jioni. Napenda bookstore kafe mahali ambapo unaweza kunywa chai na kahawa huku ukitazama vitabu au kusoma mmoja kwa mmoja ni utulivu mkubwa na inanifaa kwa siku ambapo nataka kuwa pekee yangu na mwanzo wangu hasa vitabu vya sayansi.

Naifadhi data zangu kwenye laptop yangu kwa sababu ina SSD kubwa ya 1TB na panga file vizuli kwenye folder kuna folder ya picture folder vya projects zangu za kazi na nafanya backup kwenye external hard drives na cloud hii inamanisha kama laptop inaharibika au nyumba inatatizo bado ni nakala salama mbali.

Napenda sera ya work-life balance. Inaonekana muhimu sana kwa sababu maisha si kazi tu. Napenda kampuni inayotoa flexible hours, remote work options, maternity leave ya kutosha na siku za kupumzika bila hatia. Inanifanya nihisi kuwa binadamu halisi, si machine naweza kuwa na wakati wa familia, hobbies, au kupumzika bila stress.

Napenda sana kutembea kwa miguu ni moja wapo ya vitu ninafurahia zaidi kuzifanya si tuu kwa mazoezi bali kwa sababu inaniondoa stress ninyongeza mawazo wazi na inafaa kunifungua na ulimwengu wa nje napenda kutembea angalao mara nne au tano kwa wiki dakika telathini hadi saa moja kila wakati bila haraka tuu kufurahia mazingira.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa aina tofauti ili niwe na usawa wa mwili na akili siwezi kufanya kitu kimoja kila wakati kwa sababu na niongeza motisha zaidi kimsingi unapenda kukimbia au kutembea haraka katika paka supuyo bodyweight exercise nyumbani kufano push ups na squats na mara kwa mara kuenda gym kwa weight lifting au yoga hili kupumzika na kunyosha misuli nafanya mazoezi mara tano au adi sita kwa wiki angalau dakika thelathini au arubaini na tano kila siku na siku moja ya kupumzika ili mwili upone siezi kukosa kwa sababu inakuwa rutini yangu ya kila siku Napenda zaidi kufanya mazoezi ya asubuhi mapema au jioni baada ya kazi asubuhi inaniongeza nishati kwa siku yote na jioni inaniondolea stress ya mchana Wakati mwingine ninafanya hivi ni nimo katika park wakati wa macheo huwa ni peaceful sana Baada ya mazoezi ninahisi energised sana, refreshed na confident kama nimewekwa tick kwenye orodha ya maisha misuli inawaka kidogo akili wazi na mood yangu huwa high kwa masaa mingi ni kama recharge ya mwili na roho bila mazoezi ningeishi sluggish na bila motisha Kwa kifupi mazoezi yangu ni sehemu muhimu ya katika maisha yangu na inaniongezea afya nguvu na furaha ya kila siku.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu. Ni wakati muhimu zaidi kwangu. Inayo nirechargi na kunifanya ni hisi furaha ya kweli. Siwezi kufikiria maisha bila huo bondi wa kila wiki au hata kila siku kidogo. Napenda zaidi wakati tulio pamoja nyumbani au nje bila haraka. Tu kufikiria kampani ya kila mmoja. Moja ni njia ninayopenda zaidi ni kupika pamoja jikoni. Kila mtu anachangia, mmoja amekata mboga, mwingine anakoroga na wengine wanaweka meza Arufu ya chakula inayotoka mazungumzo ya kufurahisha na kisha kulapamoja.Ni kama therapy inafaa wikendi Pia napenda kucheza board games au card games jioni Monopoly, Uno au Scrabble Kicheko kinapokuja wakati mtu anaposhindwa au kufanya makosa makubwa na trash talk kidogo.Ni unforgettable inafaa kukuwa siku za mvua au wakati wa hatutoki nje.

Kinywaji changu cha baridi na choipenda sana ni masala chai chai ya viungo ile yenye maziwa tangawizi mdalasani karafau ni spicy kidogo na tamu inawasha mwili kutoka ndani na inakufanya uwesi energize hata baridi iko inje ni kinywaji cha kila siku wakati wa baridi hasa asubuhi au jioni.

Mwezi niinaopenda zaidi mwaka mzima ni disemba. Ile mwezi ya mwisho yenye baridi kali. Taa za krisimasi zinangaa kila mahali na hisia ya kichwa inayojaa hewa. Ni mwezi ambao kila kitu kinahisi special familia inakusanyika pamoja. Nyumba inajaa harufu ya chakula, cha festive na hot drinks na usiku una nyota nyingi au ata northern lights zinacheza angani. Unanifanya nihisi utulivu mkubwa furaha ya ndani na shauku ya mwaka mpya unaokuja kama reset button ya maisha.

Kwa kiamshakinywa mara nyingi, napenda kula oatmeal yenye matunda na karanga. Ile warm porridge iliyotengenezwa na oats, maziwa au plant-based milk. Na juu nakiweka banana slice, berries, almonds, walnuts, na kidogo asali ya au cinnamon. Nieldhi inayongezeka nishati pole pole kwa siku yeyote na inafaa kwa mazoezi yangu ya asubuhi, harufu yake inayotoka jikoni yaniongeza mood mara moja.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya mkate mpya ulio oka ile warm comforting aroma inayotoka oven yenye mchanganyiko wa yeast butter na crust inayokaa Inanifanya nihisi kozi na nyumbani mara moja kama kurudi utotoni au kukaa jikoni wakati wa baridi ni harufu inayonifanya nitabasamu bila ihari.

Dio, napenda sana kuenda puwani. Ni mahali pa kurichaj kabisa. Sauti ya mawimbi ya naopiga pwani ini. Arufi ya chumve ya wani. Najua linakuwa shangazo huku unapo mzika. Napenda kuenda angalao mara moja kwa muwezi au wakati wa wikendi. Sikwa siku nzima tuu bali hata saa chache za kutembea kongelea au kukablangeti. Nikisoma kitabu na nifanya nisahau stress za kazi na maisha ya kila siku Ninyongeza isia ya uuru Napenda zaidi pwani wakati wa sunrise au sunset ile rangi za njano pink na orange angani Mawimbi ya na yoruka polepole na wengine wachache tu karibu Hii ni romanti kidogo na pisu ulasaka ma Nimevaa shorts, t-shirt au shoes Nikika mchanga ni kinyo wa coconut au kawa baridi.

Naenda maktabani mara mbili au tatu kwa mwezi si kila wiki lakini mara kwa mara ili niwe na wakati wa kufurahia utulivu na vitabu bila haraka napenda kuenda siku za wiki jioni au weekend asubuhi wakati maktaba inakuwa na watu wachache na inakuwa quiet sana naam. Ni mahali pa kupumzika akili, kutafuta vitabu vipya vya sayansi, kosmo au hadithi za kufikiria na kukaa masaa yenye kusoma bila usumbufu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi Intimate na yenye maana, si party kubwa yenye kelele nyingi bali wakati wa utulivu na furaha ya kweli na watu ninaowapenda au hata peke yangu Kawahida huwa na small gathering nyumbani na familia na marafiki wa karibu Labda watu tano au kumi, tu, tukikaa sebuleni au balcony, tukicheza, tukishiriki hadithi na kula chakula kizuri bila haraka inanifaa zaidi kuliko klabu au restaurant kubwa kwa sababu inaniongeza hisia ya kuwa connected na grateful kwa mwaka uliopita Sherehe niliopenda zaidi hadi saa ilikuwa moja ambapo tulifanya stargazing usiku Tulikuwa nje balkoni na telescope ndogo tukitazama nyota na nebula Tukinywa hot chocolate na kushiriki ndoto za mwaka ujao Ilikuwa kwa hatu na majika wa saa kwa sababu inalinga na upendo wangu wa kosmo Ke napenda chocolate cake yenye rich, moist na candles nyingi ile classic chocolate fudge cake na frosting creamy labda na berries au nut ju ni nibora zaidi na inafaa na ice cream au hot drink Kwa zawadi ya siku ya kuzaliwa ijayo ningependa kitabu kizuri cha sayansi au cosmo au teleskop ndogo au staghezi equipment ili niendelee kutazama anga usiku na hata experience kama trip yakwenda mahali penye anga safi bila nuru nyingi.

Shughuli ninayopenda zaidi ni kutazama nyota na kujifunza kuhusu anga za juu. Ni hobi inaonifaa kabisa kwa sababu inaniongeza utulivu mkubwa. Shoku ya kugundua siri za ulimwengu na hisia ya kuwa mdogo mbele ya huku wa kosmo kama nebula, galaxy, planet na black holes. Napenda kwenda mahali penye giza usivu nikiwa na teleskopu ndogo au tu macho tu. Nikae chini ya anga iliojaa nyota. Nikita futilia Milky Way au kujaribu kuona Jupiter na moons zake.

Napenda kwangaria barua pepe, mara tatub au nne kwa kila siku, siwezi kuwa glued kwenye inbox kila dakika kwa sababu inaniondoa focus na inionongezea stress bila lazima. Mabadale ya kea nimeweka rutini raisi hili niwe productive na badoo nisikose kitu muhimu. Asubui mapema kama saa mbili au saa tatu na angalia mara ya kwanza ni kisoma message za usiku na au importance. Nikijibu waraka na zoitaji immediate reply na kweka flag au zones ingine kwa badae. Kisha karibu na mchana baada ya lunch saa saba au saa mbili. Mara ya pili na kushugulikia replays au task zinazo usianza na ime za subwe Jio ni kabla wa kufunga kazi saa tano wadi saa sita mara ya tatu Kwikscan ili ni kose kitu cha haraka na kuweka inbox karibu zero. Kwa usiku na wakati mwingine mara ine usiku kidogo saa tatu hadi saa ine. Kama ni nangoja jibu mimu au niko kwenye project inawitaji update za mara kwa mara.

Napena saidi mfumo wa android. Siwezi kusema na puu za ios kabisa. Lakini android inanyongeza uhuru mkubwa zaidi. Unaweza kukustomize kila kitu, kushiriki face bila shida, kuchagua simu kutoka brand nyingine tofauti kulingana na budget au features unazopenda. Napenda jinsi inavyo kuwa open na flexible hasa kwa multitasking, side loading apps na integration na Google services kama drive au photos. Pia updates za hivi karibu ni zinaongeza AI features za kustaajabisha bila locked kwenye ecosystem moja.

Napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa si kwamba sipendi kufuata maagizo au kufuata kazi chini ya mtu mwingine najua umuhimu wa timu na kujifunza kutoka kwa wengine uzoefu lakini moyo wangu unapendelea kuwa upande wa kuweka visions kuamua direction na kuongoza wengine kufikia malengo hunifanya nihisi kuwa napapa zaidi na ninaweza kutumia ubunifu wangu bila mipaka mingi.

Wakati wa mapumziko kazi ninapenda kufanya vitu vidogo vinavyo recharge akili au mwili bila kufanya nipoteze u momentum ya kazi. Siwezi kukaa tu kwenye screen na scroll social media badala yake ninaona na nina routine ndogo ili nirudi kazini nikiwa fresh zaidi. Moja ya my favorite ni kutembea kidogo nje au karibu na ofisi dakika tano au kumi. Tu kutembea barabarani kupumua hewa safi au hata kutazama miti na watu. Inaniondoa macho kutoka screen na inaniongeza nishati ya haraka.

Ndiyo napenda sana kutumia video calls kwa mawasiliano, ni njia bora zaidi kuliko text au voice tu kwa sababu unaweza kuona expression za uso, body language na kushiriki moments za kweli inafaa kama kuwa pamoja face to face, ingawa mko mbali, napenda kuitumia mara kwa mara hasa na familia au marafiki walio mbali, au wakati wa kazi wa meetings zinazohitaji collaboration zaidi.

Kukamilisha kazi kwa wakati ni nana binu kadhaa rahisi lakini zenye ufanisi ambazo zimenisaidia kwa productive bila stress nyingi Siwezi kusema nimekamilika lakini hizi zinanifaa sana zinanifanya ni malize task kabla ya deadline mara nyingi Kwanza inaanza kwa kupanga na kuprioritize task kila asubuhi au jioni ya siku iliopita ninandika to do list na kuweka priority kama kutumia easing over matrix au simple namberi Hii inaondoa confusion na inanionyesha nianze na nini kwanza Kisha nagawanya kazi kubwa kuwa ndogo ndogo Badala ya kuona project kubwa inayotisha naandika steps ndogo zinaweza kukamilika kwa dakika au saa moja Hii inaongeza momentum isiyo ya kufanikiwa kila ni kimaliza step moja Napenda kutumia pomodoro technique kufanya kazi kwa dakika tano, focus kabisa, kisha break ya dakika tano, baada ya four rounds break ndefu zaidi inanizuia kuchoka na inaongeza focus, hasa nikitumia time up au physical timer na pia naweka deadline za kibinafsi mapema kuliko hile rasmi na kutumia kalenda au up google kalenda kuweka reminders za blogs za wakati mahalumu kwa kila task.

Jioni napenda kula chakula chenye satisfying na comforting baada ya kusiku ndefu kitu nachokifaa kupomzika na kufurahia wakati wa usiku chakula nachopenda zaidi jioni ni grill stick na sides kama smashed potato grilled veggies au salad fresh ile juisi ya nyama ilio chomwa vizuri na flavor ya smoke inuongeza isi ya reward baada ya kazi.

Juisi ninayopenda zaidi ya matunda ni juisi ya maembe ile fresh thick na tamu natural kutoka embe zilizo komaa vizuri bila sukari nyingi ilioongezwa arufu yake ya tropical na ladha ile ya cream iaongezo isia ya summer na freshness mara moja asa wakati wa joto au baada ya mazoezi nikama kunywa tropical moja kwa moja.

Nguvu zangu kuu kazini ni zile zinazonifanya niwe productive, reliable na kufurahia kazi zaidi. Napenda kuzungumza hizi tano kuu ambazo zinanyonyesha kuwa na impact kubwa, kupanga na kuprioritize vizuri. Ninaweza kuoana big picture na kugawanya kazi kubwa kuwa steps mdogo zinazoweza kukamilika, kujifunza haraka na kuwa curious. Ninapenda kujifunza skills mpya na how tools haraka hasaa zinazohusiana na tech data au process mpya. Kufanya kazi kwa focus mkubwa, ninaweza kukaa masaa bila distraction nikimeza task ngumu au creative kuwa calm chini ya pressure. Wakati deadline zinakaribia au kuna changes za ghafla ninaweza kubaki tulivu, kufikiria logical na kutoa solution badala panic kutoa au kupokea feedback vizuri. Napenda kutoa constructive feedback ili timu ikuwe na pia napokea feedback bila ego ili niboreshe mwenyewe.

Najihisi positive na kisira kuwasirishwa, siwezisema napenda kila wakati, lakini mara nyingi na niongeza underline nzuri ya hisia ya kufanikiwa wakati ninaposhiriki ideas na watu wengine, napenda wakati wasilisho inakuwa na flow vizuri, audience na engagement, ninaonana kuwa nimewapa value au inspiration, na njia bora ya kuonyesha knowledge yangu na kuwa connected na wengine.

Ndio napenda sana kufanya kazi nyumbani, njia moja ya vitu bora zaidi kwangu kwa sababu inaniongeza uhuru mkubwa, work life balance vizuri na productive zaidi kuliko ofisi ya kawaida. Siwezi kusema napenda 100% kila siku, nakosa interaction ya watu, separation ya kazi nyumbani, lakini mara nyingi inafaa zaidi ya saa kama ni desk nzuri, natural light na mimea karibu. Napenda kuwa na cozy home office setup, meza safi, ergonomic chair, laptop, kahawa, moto karibu na window yenye view ya nje. Hunifanya nihisi motivated na relaxed wakati huohuo na ninaweza kufanya deep work bila usumbufu wa office noise au community.

Lugha ninayopenda sana kujifunza ni kijapani. Ni lugha inayonivutia kwa sababu nyingi na ina uzuri wa kipekee katika sauti yake yenye rhythm na intonation na ina mifumo ya maandishi matatu tofaoti ambayo inafanya kujifunza iwe kama adventure ya kisanii. Napenda jinsi inavyohusiana na utamaduni wa kijapan kama wabi sabi, respect na almoni katika mazungumzo na maana ya kina katika maneno rahisi.

Nimewai shiriki mashindano kadhaa si mengi sana lakini yale nilishiriki yali nifundisha mengi kuhusu discipline pressure na furaha ya kushinda na penda mashindano kwa sababu inaniongeza underline na motisha ya kujiboresha ingawa wakati mwingine nervous zinakuwa nyingi moja ya mashindano nilioshiriki ni marathon au half marathon nilikimbia marathon moja ya kwanza karibu miaka chache iliopita ingawa sikumaliza kwanza isia ya kuvuka finish line ilikuwa incredible ilinifundisha endurance na jinsi mwili inavyoweza kufika zaidi unavyofikiria Mchezo wa pili niilioshiriki ni ea-sports gaming tournament ndogo nilishiriki fifa competition na marafiki na kushinda rounds chache inanifurahisha.

Napenda sana kutembea mahali penye asili na utulivu. Siwezi kosa kutembea angalao mara tatu au nne kwa wiki ili nirecharge akili na mwili. Mahali ninapopenda zaidi ni msitu au nature trace yenye miti, mirefu, sauti ya ndege na ya wasafi. Kama Karula Forest hapa Nairobi au Ngong Hills. Kutembea polepole kwenye path inazungukwa na miti kupumua hewa safi na kufikiria bila usumbufu ni therapy bora zaidi.

Napenda zaidi kusoma kuliko kuandika ingawa napenda zote mbili sana kusoma ni kama safari ya kila siku ninaingia katika ulimwengu mpya najifunza ideas mpya inayoniondoa stress bila juhudi nyingi napenda kukaa kozi na kitabu kizuri kahawa au chai karibu na tu kuzama ndani ya kurasa ni wakati wa utulivu na inspiration na inaniongeza mawazo wazi zaidi.

Iyo najiona kuwa mtu bunifu sana. Bunifu ndiyo moyo wa maisha yangu. Napenda kufikiria mambo mapya kutatua matatizo kwa njia zisizo za kawaida. Nakuunda vitu vyo kuchanganya, logic na imagination. Siyo bunifu wa sana tu. Baali zaidi katika idea, stories na solution kwa mfano napenda kuunda adithi fupi au concepts akilini mwangu kama kufikiria jinsi AI inavyoweza kusaidia kugundua nyota mpya au kuandika short story kuhusu safari ya kosmo na nifuraisha sana wakati ninawaza kuchanganya sayansi alisi na mawazo ya kufikiria.

Napenda chakula chenye mafuta nzuri, kuliko kisicho na mafuta kabisa, mafuta nzuri mfano wa salmon, yanafaa sana kwa afya, yanakufanya usishibe kwa muda mrefu, ya nasaidia ngozi na nywele, na yanaboresha mwili na nishati. Chakula kisicho na mafuta kabisa huwa dry na bila ladha nyingi, na wakati mwingine inaongeza njaa haraka zaidi, lakini napenda balance, si mafuta mingi ya kukaanga au processed, bali natural na moderate.

Napenda sana kufanya mazoezi ya mwili. Ni sihemu muhimu ya maisha yangu ili niwe na nishati, afia nzuri na akili wazi. Ninafanya mazoezi mara tano hadi sita kwa wiki. Angalau dakika 30 au 60. Kila siku nina siku moja ya kupumzika ili mwili upone vizuri. Siwezi kosa kwa sababu inakuwa rutini yangu inayonifaa na inaniongeza mood wa kuwa high siku zote. Aina ya mazoezi ninayopenda zaidi ni kukimbia, kutembea haraka gym, weightlifting, yoga na stretching.

Kitu kinachonifurahisha sana ni kutazama nyota usiku stargazing hile hisia ya kuwa chini ya anga iliojaa nyota nebula na galaxies nikifikiria hukuu wa ulimwengu na siri zake huniondoa stress yote inaongeza utulivu mkubwa na shauku ya kugundua na inanyonyesha kuwa maisha ni makubwa zaidi ya shida za kila siku.

Hali ya hewa ninayopenda zaidi ni baridi kidogo na hewa wasafi yenye jua kali lakini siyo moto wa kupindukia, kama degree kumi na nane au ishirini na mbili. Yenye upepo mwepesi na anga iliyo wazi bila mawingu mengi. Ni hali inayofaa sana kwa sababu inaniongeza nishati bila kunifanya nichoke joto na inafanya kutembea nje kufanya mazoezi au tu kukaa balkoni nikisoma au kufikiria. Jua linapopenya vizuri lakini baridi kidogo inakufanya uvae jacket nyepesi. Ni perfect balance.

Napenda ugali zaidi kuliko wali. Ugali ni kama moyo wa chakula chenye kienyeji kwangu. Ili texture firm na sticky kidogo inashikana vizuri na mchuuzi au nyama na inaongeza hisia kushiba vizuri bila kuwa heavy sana. Ni simpo lakini vasetile na inafaa kabisa na nyama choma sukumawiki, mchuuzi wa nyama au hata samaki. Harufu yake ya unga wa mahindi inayotoka jikoni inaniongeza hamu mkubwa na comfort food ya kweli wakati wa chakula cha familia au gathering.

Iyo napiga kura kila wakati wa uchaguzi, na amini kwamba kupiga kura ni hakia na wajibu muhimu sana. Ni njia moja kwa moja ya kushiriki katika kuamua mstakabali wa nchi na kutoa sauti yangu kwa mswala ninayonihusu kila siku kama afya, elimu, uchumi na mazingira. Hata kama chaguo langu halishindi, inaniongeza hisia ya kuwa na impact na kuwa sehemu ya mabadiliko. Napenda kuenda polling station mapema asubuhi nikiwa nikivaa vizuri na baada kupiga kura nikiwa na sticker ya I voted au hisia ile ya ushindi mdogo.

Wakati nina wasiwasi, nina mbinu kadhaa rahisi ambazo zinanisidia kurudia kwenye utulivu, haraka bila kujilazimisha. Siwezi kusema ninakamilisha kabisa, lakini zinanifaa sana na zina niondoa hisisia ile ya kushikwa moyoni. Kwanza ninapumua kwa kina, deep breathing, dakika mbili ya utatu tu, kupumua pole pole kwa sekunde nne ndani, shikilia sekunde nne, toa sekunde sita nje. Inafanya hii mara kadha adi moyo upunge kiasi ni simple lakini inafanya kazi ya kushangaza na inaongeza isia ya control mara moja.

Rangi ninaopenda zaidi ya kukuta kwa chumba ni blue ya kina kirefu deep navi blu ile rangi inafanana na anga la usiku iliyojaa nyota au nebula za kosmo Inanifanya chumba kihisi utulivu mkubwa kozy na mysterious kidogo Hasa chumba chakulala au sebule Inaongeza hisia ya amani na kufikiria bila mipaka na inafaa vizuli na samahani za mbao nyeupe au ocean za silver au gold Zirangi inayochoka haraka sana na inafanya chumba kuonekana elegant.

Ninapenda sana mawasiliano yangu na wazee wangu. Nimoja ya mawasiliano muhimu zaidi maishani mwangu ni watu wanaonipa hekima hadithi za zamani na upendo usio mashati. iNgawa siwezi kuwatambela mara kwa mara kwa sababu ya umbali au shughuli ninajaribu kuwa karibu nao kwa njia nyingi iwezekanavyo. Kwa kawaida ninawapigia simu au video call kwa angalao mara moja mara mbili kwa wiki tunazungumza kuhusu maisha yao ya zamani hadithi za ututoni wangu au tunacheka pamoja sauti yao pekee inaniongeza furaha na utulivu mkubwa.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Alex. Yeye ni mtu ambaye nimekuwa naye karibu sana kwa karibu miaka minane na bado amebaki kuwa yule yule mtu ambaye ninayemwamini zaidi maisha mwangu. Jinsi tulivyokutana ilikuwa ya kawaida kabisa lakini inabaki kuwa hadithi ninayopenda kusimulia Tulikutana chuoni mwaka wa kwanza wa chuo kikuu katika kozi ya physiology, siku ya kuanza darasa nilichelewa kidogo na nikakaa kwenye kiti kilichobaki pekee kilichokuwa karibu na yeye. Tulipomaliza darasa alinigeukia na kuniambia. Hiyo lecturer ilikuwa kichaa, sivyo? Nadhani nahitaji rafiki wa kujadili naye notes. Nikacheka na tukaanza kuongea tukaishia kukaa pamoja kila darasa tukabadilishana namba na polepole tukawa urafiki wa kweli. Si shule tu baadaye tukawa wafanyakazi pamoja kwa muda mfupi katika kampuni moja ya startup. Lakini hata baada ya kuondoka hapo urafiki wetu hukupoa. Sasa yeye ni kind of jirani wa roho hata kama hatuishi karibu kimwili nahisi kama yupo karibu kila wakati mambo tunayofanya pamoja ya ni mengi na ya kila aina. Tunapenda kuenda hiking pamoja, kuna trail moja huko milimani, tunayopenda sana. Tunapenda mara moja au mara mbili kwa moka kujadili maisha yote tulipokuwa, tunapenda Tunakaa usiku mzima tukicheza mchezo ya board, tunapika pamoja. Yeye ni chef bora wa pasta na mimi naleta dessert. Na wakati wowote tunapokutana, lazima tuwe na coffee catch up ambao tunaongea kwa masaa bila kujua wakati unapita Kinachomfanya Alex kuwa rafiki wa kweli ni mengi. Lakini nikichagua muhimu zaidi yeye yupo pale ninapomhitaji bila kuuliza maswali mengi. Wakati nilipokuwa na wakati mgumu miaka michache iliyopita Alifika nyumbani kwangu bila kuniambia akaniletea pizza na aka nikaa. Akakaa na mimi hadi nilipohisi vizuri. Anasikiliza bila hukumu ananiambia ukweli Hata kama ni mgumu kusikia na ashangilia mafanikio yangu kama yangekuwa yake. Kuhusu Alex, ningependa kusema tu kwamba yeye ni mtu wa ndara sana. Ana moyo mkubwa, akili ya kushangaza na ucheshi ambao hunifanya nicheke hata siku mbaya. Ananifundisha mengi kuhusu kuwa mwema, kuwa mvumilivu na kuishi maisha kwa kujali wengine. Namshukuru Mungu kila siku kwa kunipa rafiki kama yeye.

Sunscreen ndiyo rafiki yangu wakaribu, kila asubuhi atakama stoki inje mara moja, napaka sunscreen yenye SPF 50 au ZD kwenye uso, shingo mikono na sehemu zote zilizo wazi, napaka dakika kuminatano kabla ya kutoka na kiasi cha kutosha. Kama nikoinje kwa muda mrefu, narudia kila baada ya saa mbili au baada ya jasho. Huwa nachagua hile broad spectrum na water resistance. Hii inakinga ngozi, ischomeke na kupata madoa mapema.

Napenda sana kucheza ngoma, si kitu ninachofanya kila siku lakini wakati muziki unapiga vizuri, huwezi kunizuia, miguu inaanza kuwa move yenyewe Napenda kucheza kwenye party au club wakati beat ya afro beat, bongo flavor au ata dancehall inacheza marafiki, wanakusanyika, taa zinawaka na kila mtu anacheza bila kujali hiyo inakua furaha safi, unajisahau, nastress zote na wakati mwingine pekee yangu nyumbani ni kiwa ni mewash dishes au ni kipiga nyumba nawasha playlist nacheza pekee yangu Nikifanya moves za kushangaza ata mwenyewe hiyo inarefresh akili vizuri.

Maoni mtandaoni ni mapenzi ya love it kabisa wakati mwingine nafurahia sana wakati mwingine naudhika na au kunifanya nicheke kwa hasira napenda kuscroll chini video ya youtube au post kwenye instagram au x na kusoma comments kuna wakati maoni yanakuwa yakushangaza na kuchekesha kama watu wanaotroli au kweka joksi za vichwa au wengine wanashiriki kadiri zao za kufanana hiyo na nifanya nihisi kama niko kwenye mazungumzo makubwa na watu wengi na inakuwa entertaining sana wakati nimechoka au napumzika Lakini pia kuna pande ya giza toxic comments maoni ya chuki ya kuhukumu bila sababu au yanayokua negative tu bila kujenga hapo huwa na feel bad kidogo haswa kama yanamuhusu mtu ninayempenda au top sensitive wakatu mwingine nita-touch scroll ili nisiharibie mood yangu au nacheka tu na kufikiria hawa wanaishi vipi maisha yao.

Naipenda baridi zaidi kuliko joto na si kidogo napenda sana joto kali hunifanya nihisi kama nimefungwa kwenye ove natoka jasho kila mahali nguo zinabandika na hata kufikiria mtu ni kuchoka Hapo ambapo jua linawaka sana siku za moto hunifanya na kaa ndani na fan au ac nikingoja nje ili nipate hewa kidogo baridi ni furaha safi napenda wakati hewa ni fresh unaweza kuvaa sweater nzito au jacket na kushika kikombe cha chai moto au kahawa mikononi hiyo kozinesi ananifanya kila kitu kiwe poa Unaweza kutembea bila kuyeyuka na hata theluji au baridi kali inakuwa adventure.